Mfanyibiashara bora zaidi ni msanii anayejulikana kama rihana. Bila shaka ni mfanyibiashara ambae namheshimu sana namfuatilia sana manake amefanya mengi ya ajabu na ametengeneza pesa, mabilioni ya pesa. Na nampenda kwa sababu ametengeneza bidhaa ambazo zinaleta ujumuishi na ushirikishi katika asilia zote duniani. Ametengeneza vitu vya urembo ambavyo vina ambatana na ngozi yetu sisi kama Afrika na mara nyingi tumekua tukisumbuka tukitafuta mapambo ambaye inaendana na ngozi yetu Manake ngozi ya wasichana wa kiafrika kuwa hazifanani ngozi hizo ziko tofauti, kuna ngozi kila aina, rangi tofauti tofauti Kwa hivo alipotengeneza mapambo ambayo yanambatana na ngozi yetu basi alifanya kitu kizuri sana kwetu sisi wanawake wa kiafrika na kitu cha ajabu ambacho amefanya pia ni kutengeneza nguo za ndani za wanawake ambao ni wanene. Manake kwa mda mwingi zimekuwa zikitengenezwa kwa wanawake wembamba. Bila kujua kwamba Afrika tuko na wanawake ambao ni wanene kupitiliza. Na si Afrika tu kwote ulimwenguni hata marekani kuna wanawake ambao ni wanene kupitiliza na hua hawapati nguo nzuri za ndani ambazo zinawatosha vizuri. Kwa hivyo alitengeneza nguo ambazo zinatutosha vizuri. Na kitu ambacho najifunza kutoka kwake ni kufanya kazi bila kubagua, kufanya kazi kwa kujumuisha. Na Nahisi vizuri sana kwa jinsi anavyofanya biashara yake.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani, maanake naishi jijini Nairobi na hapa Nairobi hakuna nafasi ya kuweza kuweka ndege wa kufuga nyumbani. Bila shaka ndege, natumai kwamba inajumuisha hadi kuku, maanake kuku pia ni ndege kwa aina yake, maanake ana mabawa, anapepea. Lakini hapa jijini Nairobi hatuna nafasi ya kuweka ndege kwa sababu ni lazima uwe na mahali ambapo watakaa, ni lazima uwe na mahali ambapo utawapatia chakula na maji. Lakini sasa kutokana na nyumba hizi ambazo tunaishi hakuna nafasi ya kutosha ya kuweza kuweka ndege nyumbani.

Napenda sana kuimba, manake mara nyingi ninapofanya shughuli zangu za kila siku kwa mfano kama nipo hapa nyumbani na safisha, na pika, na osha vyombo, ama hata kama na oga, mara nyingi huwa naimba. Na weka redio, naongeza sauti ya juu, halafu naimba, manake ni kitu ambacho napenda sana kufanya, na kinanituliza akili, na kinanipatia raha ya moyoni mwangu. Kwa hivo maranyingi, utanipata kwamba naimba. Halafu kitu kingine ambacho huwa najihisi vizuri ni kuwa angalau ni mebarikiwa na sauti ya kuimba. Kwa muda mwingu ulikuwa nimekuwa ni kiimba katika kwaya, kwaya za shuleni, kwaya za kanisa. Kwa hivyo mimi huimba.

Ndiyo, ni mwaii kutembelea ziwa na ni mwaii kutembelea mto. Ni lelekea katika kaunti ya nakuru, katika mji wa naivasha, ambapo kuna patika na ziwa la naivasha. Na bila shaka ni sehemu ambao ni nzuri, ziwa hilo li metulia, maji yaki ni matulivu, kuna ndege wa kilaina ambao wapo chini kwenye mchanga, wengine wanapepea angani, kuna miti mzuri. Kwevo katika ziwa hilo ni likuwa mahali ambapo kulikuwa na mandhari mazuri ya kupendeza. Kwevo ziwa naivasha ni mahali pazuri pakwenda, kuna hoteli kubwa kubwa ambapo uneeza kujivinjari, wewe pamoja na familia yako na mpenzi wako. Alafu kando na hayo, mto nisha tembelea. Manake mimi natoka county ya Tanariva, na katika county ya Tanariva kuna katika na mto tana. Ambao ni mtu ambao unawanyama wengi pale, kuna viboko, kuna mamba na bilashaka ni mto ambao watu wengi wanutumia kuchota maji na wanapata maji yao ya matumizi ya kila siku kwa hivyo mtu tana ni mtu ambao unatumika sana na watu wengi kutoka kaunti ya tanariva na hata kaunti mkabale ambao ni mji wa malindi pale unapatikana katika kaunti ya kilifi, mtu huo unapitia pale.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwa kuwa pamoja na marafiki zangu na familia yangu. Kwanza huwa nahakikisha kwamba angalau kuna keki ambayo nakata halafu. Hiyo siku sili chakula cha kawaida naelekea katika hoteli ninayo ipenda niweze kula chakula kizuri mimi pamoja na marafiki zangu. Na bila shaka nashirikisha marafiki na familia. Na siku ambayo nilipenda zaidi ya kuzaliwa ni ya mwaka jana, nilipata zawadi nyingi kutoka kwa marafiki zangu, nilipata keki kutoka kwa marafiki zangu, nililetewa maua, niliweza kununuliwa chakula kizuri katika hoteli ninayoipenda, kwa hivo sherehe ya mwaka jana niliipenda sana. Keki ninayoipenda, huwa napenda keki ambayo ni ya vanila. Halafu napenda kula vibanzi na kuku. Na zawadi ambayo ningependa kupokea mwaka huu katika sherehe ya siku zangu za kuzaliwa, ningependa sana kupata kibeti na viatu.

Ndiyo, nimewai kuenda katika maonyesho ya sanaa, nilelekea katika jumba la theater hapa Nairobi, ambapo kuna sanaa mbali mbali ambazo zinaonyesha, michezo mbalimbali ya kuigiza, ambayo imefanywa na waigizaji wa hapa jijini Nairobi na hata sehemu zingine za county. Kwa hivyo nilikwenda pale, nikapata fursa ya kueza kutazama, michezo hiyo ya kuigiza, kueza kujua tu yaliyomo katika michezo hiyo, na bila shaka ilikuwa burudani la kukata na shoka, niliweza kufurahia, niliweza kujionea, michezo hiyo ana kwa ana. Unajua michezo ya ana kwa ana haifanani na ile michezo ya filamu ambayo tunaiona kwenye televisheni, kuna tofauti, na bila shaka nilipata fursa ya kuburudika, nilipata fursa ya kueza kuona vitu ana kwa ana, kupata zile hisia, kupata uigizaji wa moja kwa moja. Na bila shaka ilikuwa sehemu nzuri tu ya kueza kupata burudisho la sana. Kando na hayo, nimekwenda katika maonyesho ya tamasha, ambapo tunapata sanaa mbali mbali kama za muziki, kucheza densi na mambo mengine kadhaa wa kadhaa.

Huwa nangoja barua pepe angalau kama kumi hivi, kumi na tano, manake, nipo na mitandao katha wakatha ambao nafwatilia kazi za mtandaoni, zile ambazo unazifanya ukiwa nyumbani. Kwa hivyo, zile kazi za mtandaoni ambazo nafanya, huwa napata barua pepe ambazo zinatuma, kujua kwa mbaje, zimefikia wapi, kazi ipi ni memaliza, jee, kuna kitu ambacho unahitaji kufanya, kuna jambo ambalo nahitaji kurekebisha. Halafu kando na hayo basi napokea barua pepe za kazini ambako nafanya kazi Unapata kwamba kuna kazi katha wakatha, kuna video zimetumwa, kuna yale mandisha mbwa yameandikwa unapaswa kuhariri Kweivo kuna vitu vingi ambavo uanafanya, ambavo napata katika mitandao ya kijamii Kwaivo uanafuatilia barua pepe kuweza kujua nikipe ambacho kinafanyika, nikipe ambacho kinafaa kufanywa mipango yetu pia mara ingine tunaituma kupitia kwa barua pepe kwaivo najua nikipi ambacho kinafaa kufanyika wakati upi Kwa hivyo barua pepe kama kumi, kumi na tano hivyo ambazo wanazisubiria na ngoja zingie katika barua pepe yangu.

Nimelea nywele zangu kwa miaka mingi sasa. Mara ya mwisho mimi kunyoa nywele zangu, ilikuwa wakati nilipokuwa katika shule ya upili kidato cha nne. Na nilipomaliza tu hivi, nikaanza kulea nywele zangu na nywele zangu zimekuwa zikimea kwa miaka hiyo yote hadi kufikia hivi sasa. Na njia ambayo nafanya kuhakikisha kwamba nywele zangu zinamea, huwa nahakikisha kwamba nasonga kila wakati, alafu mara nyingine naweka dawa ili kuzinyoosha, ziweze kunyoka, halafu pia ndio ulee nywele vizuri, unahakikisha kwamba unaziosha, unazipaka mafuta yale ambayo unahitaji, unasonga nywele ambazo ama style ambazo haziwezi kukata nywele zako, Unasonga mitindo ambayo inaelewana na aina ya nywele yako, ndio nywele zako ziweze kutunzika na zisikatike hovyo hovyo. Pia unapunguza kuweka kemikali ya madawa kila wakati, ili kupunguza uwezekano wa nywele zako kukatika. Na pia kuna mitindo mbalimbali ambayo inasaidia kwenye kufanya nywele zimee, kufanya nywele zisikukatike hovyo hovyo. Kwa hivyo hizo ndio njia ambazo natumia kuweza kulea nywele zangu vizuri.

Ndiyo, huwa nagawanya taka zangu. Manake ni muhimu kuzigawanya taka hizo katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Kwanza, vitu vya plastiki ambayo vinaweza kutumika tena naviweka kando. Kuna chupa zile kama vile za glasi, ambazo zinaweza kutumika kando, huwa naziweka kando na zinaweza kutumika tena. Halafu kuna zile taka ambazo ni taka kama vile vyakula, mifupa, nyama, mboga, chakula kilichobaki nakiweka pamoja. Halafu pia kuna taka zile ambazo huwa naziweka kando kabisa kama vile kuna mambo ambayo ni ya kiafya kama vile pamba ambazo ziko na damu, sindano. Nazitenganisha kando ndo ziweze kuwekwa pahala ambapo ama ziweze kutupwa pahala ambapo ni salama zisiweze kutumika tena na watoto na pia dawa. Vivyo hivyo mbavyo huwa nahakikisha kwamba nimetenganisha taka, ndo wale ambao wanakuja kuchukua wajue kwamba taka hizi ni za kufanya hivi, taka hizi ni za kutupwa huku na taka hizi zingine zinapaswa kwenda kutupwa mali fulani.

Nilipenda sana somo la biolojia, manake kusema kwamba somo hilo limeweza kunifungua kwa mambo mengi, ni somo ambalo limenifunza mengi kuhusiana na ubinadamu. Na viyumbe ambao vipo katika dunia hii. Biolojia ni soma ambalo linakufundisha mengi uweze kuyaelewa pia dunia ambayo unaishi ile ama yale mazingira ambayo unayaishi.Unaeza kuyafahamu zaidi kuhusiana na ile hewa ambayo pia unaipumua. Kadu na hayo biolojia imenisadia kujua mwili wangu kama binadamu, viungo vyangu, kazi ya moyo, kazi ya uzazi, kazi ya mifupa, kazi ya damu umuhimu wa kukula chakula chenye afya ama kukua msafi yaani utoma ilo somo unaeza kujua mengi kuhusiana na mwili wako na pia viumbe unafaa kujua kuhusu viyumbe vingine kama vile miti, wanyama Basi ni somo ambalo ni zuri sana na nililipenda sana.

Sipendi kupanda milima, manake nahisi kwamba kupanda milima ni kazi ngumu sana, ni kazi ya amboyo inachokesha mwili, unachoka kabisa kupanda milima. Mimi kitu ambacho ningependa ungeniuliza hivi sasa ni kushuka mlima, manake kushuka ni rahisi, unakimbia tu unashuka mara moja. Lakini kupanda ni kazi, unashindwa kupumua, unachoka miguu, unasikia kiu, baridi inaongezeka. Ah, hizo vitu vyote kusema kweli vinachokesha sana, unahisi tu uchovu wa kupitiliza, na unajisi tu ni kama huko sawa, unaweza anguka kama hujabeba chakula. Kwa hivyo kupanda mlima ni kitu ambacho sijakiweka moyoni, ni kitu ambacho sijapanga kufanya. Manake sipendi, nilishawahi kujaribu na nilichoka sana na mimi hadi sasa ukiniuliza ungetaka kupanda mlima? Manake kuna milima mingi hapa Nairobi lakini hapana, sipendi kupanda milima.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri zaidi ni kama wakubwa wanasikiliza wafanyikazi wao, wanasikiliza malalamishi, matakwa yao yanaangaziwa, yanashughulikiwa, na pia kama kuna mazungumzo na mawasiliano ya wazi, ambapo kila mtu anelewa kwamba ni kitu kipi kinafaa kufanywa wakati gani, ni kitu kipi kinafaa kufanywa lini na kivipi. Kwa hivyo kunapokuwa na mawasiliano bora kati ya wafanyi kazi na wakubwa na vilevile kunapokuwa na hali ya kusikilizana basi mahali pa kufanya kazi, panakuwa pazuri, munelewana vizuri, kazi mnaifanya bila kuumizana akili ama kuteteshana ama kukosana. Maanake pindi tu mawasiliano yakikosekana ama mawasiliano yakikoseka basi kunakuwa na hali ya mchanganyiko, hali ya mvurugano, halafu watu wanaanza kukosana, wanaanza kurushiana maneno, halafu pahala pakufanya kazi panakuwa sipazuri, panakuwa sipazuri kwa akili ya mfanyi kazi. Kwa hivyo mawasiliano ni muhimu na kusikilizana pia ni muhimu zaidi.

Naweka afya nzuri kwa kwa kisha kwamba nakula vizuri, nakula vyakula venye afya. Vyakula venye afya ni kama vile kuhakisha kwamba nakula mboga, nakula nyama kwa wingi. Kando na hayo napunguza vile vyakula ambavyo vimetengenezwa kwa mafuta mengi, vimetengenezwa kwa unga wangano, vimetengenezwa kwa mchele, unga ugali, sukari, kula tu vitu mwavo si vizuri. Kwa hivyo hivi sasa nakisha kwamba nakula vyakula ambavyo aitha vyasilia ama nakula mboga na nyama kwa wingi. Halafu nakikisha kwamba nimeondoa sukari katika mlo wangu wa kila siku naondoa unga wangano. Doniwezi kuakisha kwamba nikona afyabora. Kitu kingine ambacho nafanya nakikisha kwamba nafanya mazoezi kila asubuhi, jioni nakisha natembea. Hiyo njia ina nisaidia kwa kisha kwamba napunguza mwili na najizuia kukua na uzito wa kupita kiasi. Kwa hivyo ndobaadhi ya vitu ambao nafanya kwa kisha kwamba afya yangu inakua bora na najilinda kujiepusha na magonjwa na kujiepusha na unene wakupitiliza.

Napenda sana kuangalia mchezo wa riadha ambapo zinahuzusha ama zinahusisha mbio zile ndefu na pia mbio fupi fupi na kusema ukweli huwa napenda kutazama mbio hizo na zinanifurahisha moyo sana na naipenda michezo hiyo kwa sababu sisi kama taifa la Kenya mara nyingi huwa tunapata tuzo nyingi katika mbio hizi maana yake tumebobea katika sekta hiyo ya riadha na huwa tuko na washindi ambao wanapata tuzo katika mbio za masafa marefu na pia mbio fupi fupi Mchezo ambao niliutangaza ambao niliutazama ambao ulinishangaza zaidi ni zile mbio ambazo Eliud Kipchoge alikimbia na bila shaka Kipchoge ameweza kushinda tuzo mbali mbali ambazo zimetuacha Kenya katika ramani ya kimataifa na napenda kutazama michezo hii katika runinga maana yake huwa inaletwa katika mashindano tofauti kama vile olimpiki na tunatazama katika runinga ya hapa Kenya ambayo ni runinga ya serikali inayojulikana kama KBC na nikitazama mashindano hayo huwa nafurahia sana maanake huwa najua kwamba lazima tutapata ushindi ni lazima tutashinda tuzo kama wakenya. Mbio tofauti tunashinda dhahabu tunashinda tuzo tofauti tofauti.

Napenda chai ambayo imepikwa na majani chai, na ambayo imeekwa sukari, na pia iekwe viungo kama vile tangawizi, mdalasini, na vitu kadha wakadha ambovyo huwa tunaeka kwa chai kama watu wa pwani. Manake ukweli ni kwamba chai ikiwekwa viungo hivyo vyote basi inakuwa chai tamu sana, inawasha vizuri, na unakunywa unasikia inakuchoma koo vizuri. Kahawa kidogo huwa sipendi, manake nasia ni kana kwamba iko chungu, nasika ni kama nikinywa inaonja kama dawa hivi, kwa hivo sipendi sana, lakini naona watu wanaipenda, manake wanasema ukinywa basi hauta kuwa na usingizi, lakini mimi naona nikinywa chai, ni ukweli usingizi, unapotea, chai inansaidia kuleta joto mwilini, na pia chai ukinywa kulingana na tamaduni zetu, utaacha kuumwa na kichwa. Kwa hivyo chai iko na maana nyingi sana chai ambayo imepikwa na majani chai na viungo kama tangawizi na vile viungo vingine.

Napenda kuenda sinema angalau mara moja baada ya miezi miwili. Na nikienda sinema napata fursa ya kutazama filamu na unapata kuzitazama filamu hizo katika tv ambayo ni kubwa sana ambayo unahisi kana kwamba uko ndani ya filamu. Kwa hivyo unapata kuburudika zaidi ikilinganishwa kama ungeangalia filamu hiyo ndani ya nyumba katika tv yako ambayo pengine ni ndogo. Kwa hivyo kuenda kwa sinema inafurahisha sana naenda angalau mara moja baada miezi miliwi na naenda maramoja baada miezi miliwi kwa sababu pesa. Wajua kuenda sinema lazima ulipe pesa na sasa kulipa pesa na nikona watoto ni mzigo kidogo. Lakini nitajipanga siku moja tunaeda tunaangalia sinema pamoja na watoto na tunasikia vizuri tunajifurahisha. Kwa hivyo sinema, tutakua tunaambatana na watoto, angalau maramoja baada miezi miliwi kuenda kutazama filamu, zile ambazo zimetokea tokea, zile ambazo ni nzuri, ambazo ukiangalia unafurahia, basi halafu basi sisi wote tunafurahia kwa pamoja.

Nafua nguo angalau maratatu kwa wiki. Kwa hivyo ni kifua jumatatu, naruka jumanne, alafu nafua jumatano, naruka alhamisi, nafua ijumaa, naruka jumamosi, na jumapili, kwa sababu jumapili ni siku ya ibada, alafu na zikusanya nguo zote, nafua siku ya jumatatu. Sasa sababu mbona inafana nafua baada ya siku moja ni kwa sababu nguo zikiwa nyingi unachoka mikono. Unajua huku kwetu atutumi mashini ya kufu nguo. Tunatumia mikono yetu binafsi kuweza kufua na kusafisha nguo. Kwa hivyo ndiyo mikono yangu isichoke sana na hakisha kwamba nguo na zigawanya. Yani kila zinapochafuka nafua baada ya siku moja ndiyo nguo zisiwe nyingi. Kwa hivyo sita choka kule kuinama na kusugua, sita choka kuinua zile nguo kuenda kuzianika na mikono yangu haita chubuka na vile vile haita umia kwa sababu ya kufua kwa mdamrefu Kwa hivo nafua nguo kidogo kidogo na ruka siku moja moja alafu nafua Bas hivyo nakisha kwamba wiki inapoisha sina nguo nyingi na ikifika juma tatu nafua nguo ambazo si nyingi sana Manake ni nguo za jumamosi na juma pili.

Mfumo naupenda zaidi wa simu ni mfumo wa WhatsApp. Manake kusema kweli, mazungumzo mengi tunafanya kupitia kwa WhatsApp. WhatsApp inatusaidia kuwa na vikundi ambapo ukitumu ujumbe moja basi unawafikia wenzako, ama marafiki zako, ama familia yako wote, ama zaidi ya kumi, ama ata zaidi ya mia moja. Kwa hivo WhatsApp inatusaidia manake ujumbe ukiweka pale, kila mtu atakapofungua basi atapata jumbe hizo na atajua cha kufanya. Na pia WhatsApp ndipo ambapo tunapata habari ambazo zinachipuka. Chochote kile ambacho kinatendeka. Inaezakuwa ni ajali, inaezakuwa ni mkasa wa moto, inaezakuwa ni tangazo kutoka kwa serekali, inaezakuwa ni chochote tu katika taarifa za bana ambacho kimetokea. Tunakiona kupitia kwa mtandao wa WhatsApp ni rahisi kuona alafu ndio baadaie ukitaka kuona kwa kina unaingia katika runinga kuweza kuona wamefanyaje hiyo taarifa wale wanahabari na kama pia kuna mahojiano tunaona wale maafisa ambao wameitwa kuenda kuulizwa wamejibu nini kwa ivo WhatsApp tunafuatilia taarifa za habari na bado tunatumia WhatsApp kuweza kuwasiliana alafu uzuri mwingine wa WhatsApp ambao naupendea ni kwamba unaeza kupigia simu kupitia sauti au hata video. Kwa hivyo unaeza kuwaona wapendwa wako kupitia mtandao wa WhatsApp kwa mtindo wa simu. Kwa hivyo WhatsApp ni mfumo ambao nautumia sana sana.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la kuhariri zile taarifa za habari kabla zijaenda hewani. Manake kawaida hua taarifa hizo hua wanahabari wanenda nyanjani, wanatafuta taarifa, halafu wanarejea pale kwenye afisi wakiwa na taarifa zao, wanaziandika. Sasa wakisha ziandika jukumu langu ni kuzipitia hizo taarifa na kuhakisha kwamba wameandika vizuri, hajakosea, kitu chochote. Kwa hivyo, nafuatilia, na hariri, halafu, na hak na rejesha, wanaenda, wanatengeneza, wanaanda taarifa mbao badae nachapishwe, naelekea hewani. Kwa hivo, ni mojawepo ya jukumu ambalo napenda kulifanya, manake ni jukumu zuri ambalo linasaidia kuhakisha kwamba kila kitu kimefuatiliwa, kila kitu kimedhihirishwa na kuhathibitishwa, kuhaririwa kwa kesho kwamba kiko sawa, ndiposa kinaenda hewani.